Chakula cha jadi abacho ni nachopenda ni mukimo. Mukimo ni chakula kitamu sana, sana sana kinapikangwa na wameru. Huwa wanachukua mahindi, pia kuna kuwa na maharagwe sometimes, wanachukua ndizi na viazi, halafu wanazichanganya, zikiiva wanaanza kuzipiga piga ndio zikuwe mukimo.

Mwezi ambao mimi hupenda, ni mwezi wa nne. Huu mwezi wa nne huwa naupenda, kwa sababu, hiyo ndio mwezi mimi nilizaliwa, na hiyo ndio mwezi mimi huwa natengeneza birthday yangu. So kwa hiyo mwezi nakuanga na furaha kwa sababu najua nitatengeneza sherehe, huwa natafuta vinywaji, mahamri, vyakula, naalika majirani, marafiki na pia familia.

Muziki ambao mimi hupenda ni muziki wa klasiko. Muziki wa klasiko nipendeza kwa sababu unanifanyanga nifikirie na nikue na mawazo mengi. Mwimbaji ambaye nakumbuka wa klasiko ni mwimbaji ya nei ito Celine Dion. Wakati ambao wenye huwa nasikiza hiyo muziki ni wakati ambao nikona stresi. Huo wimbo napenda usikizo wakati yenye mtu ametulia.

Vitabu ambavyo mi napenda kusoma ni vitabu vya hisabati. Vitabu vya hisabati ni mzuri sana kwa sababu viko na maandishi kama numbers. Hizo numbers unaezafanya, multiplication, addition, na pia, subtraction. Halafu pia zuinaweza kusaidia kupanga pesa vya zako ambavyo vyenye utatumia vizuri.

Asubuhi ya leo, niliamka saa tatu. Kitu cha kwanza kufanya, but after kuamka, nilivaa nguo mzuri, ndio niweze kuenda kwa duka, ndio ninunue kiamsha kinywa. Kiamshakinywa ambacho nilikula ni mayai, na chai, na mandazi. Sikuenda kazini kwa sababu tukulikizo. Hii asubuhi nilijihisi vizuri kwa sababu niliamka kama nimechelewa.

Kitu ambacho kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati wenye wafanyi kazi wote wakona uhusiano mzuri, wanapendana, wanasaidiana kazi zote. Alafu pia kituingine ni wakati wenye wakubwa wetu wanatufanyia mambo vizuri, like hawatuongeleshi vibaya, hawatutusi, kenye tunataka wanatupea pia.

Mimi ningependa kusafiri na GPS kwa sababu GPS inaonesha saidi ambayo unaenda kama ni kaskazini, mashariki na kusini. Lakini ramani lazima ukue na ujuzi wa kuisoma. Lakini GPS unangalia tu inakuonyesha upande ambayo unafaa kuenda. Alafu pia hapo ndi unafata vizuri.

Mimi hufurahia kukiwa na mvua, lakini juu mi niko town, mvua ikinyesha hakuna kitu yenye mi hufanya. Mimi hulala tu na kungojea mvua iishe. Alafu pia mi huwa napenda mvua sana, alafu huu wakati wenye kunanyesha kama jana nilifurahi sana. Kwa sababu mtu hujihisi vizuri, unaenda, unalala, usingizi unakuwa mtamu sana. Mvua inafanyanga nisitoke nje, juu naogopa kunyeshewa. Hio sauti ya mvua hukua mzuri kwa sababu inavutia sana inapea mtu mtusi.

Mimi hupenda kulala mapema kwa sababu usingizi wangu hukuja mapema sana. Ju kuamka kama umechelewa siku kuzuri ukikuwa na jua kwa sababu utakuwa na uzembe sana. Pia kulala mapema inakupa mawazo mazuri na pia autafikiria sana. Ju ukilala kama umechelewa utakaa chini ufikirie. Uone venye maisha inaenda, uanze kuboeka, uanze kusikia vibaya.